Lugha ya kiswahili itakuwa lugha sanifu katika miaka inayo kuja miaka ishirini itakuwa lugha yenye imeimalika sana kwa sababu watu watakuwa wameisoma mitandaoni itakuwa lugha nzuri sana na watu watasaidia sana itakuwa imechangia mambo mingi na kwa ivo itakuwa imesaidia watu wenge na kila kitu itakuwa sambamba.